Naam, napenda kula kwenye migahawa kwa chakula bora na huduma nzuri. Pia mara nyingine nakula kwenye hoteli hasaa kwa chakula cha ahadi au sherehe maalum. Pia mara nyingine nakula kwenye vibanda. Hii ni kwa sababu chakula cha vibandani huwa cha haraka na bei nafuu.

Naam ushauri ambao ningependa kumpa mtu ni kujiamini na kujithamini, kuendelea kujifunza, kupanga malengo yake vizuri, kutumia pesa zake kwa busara, kuchagua marafiki wa hekima, usiogope kushindwa, ajali afya yake na aheshimu wengine.

Ni kumbukumbu zangu za utotoni ni ikiwemo kucheza na marafiki wangu bila wasiwasi. Kukaa na wazazi, bibi, pamoja na babu, shuleni, kukaa na walimu, na wenzangu shuleni, na msimu wa krismasi, na sherehe zingine tulizosherekea pamoja na familia.

Naam nimewahi safiri mkoa wa pwani na kuogelea maji ya baharini yenye chumvi na kunywa maji ya madafu pia. Nimewahi safiri mkoa wa nyanza katika ziwa la Victoria na kula samaki humo pia.